Mimi napenda kuwasiliana na watu kupitia mfumo ule wa ana kwa ana. Tuonane tuongee manake hapo naeza kukuona naeza kukusoma nijue kama unahisi namna fulani nijue jinsi ya kuongea na wewe kuliko kuongea kupitia haya masimu na mitandao ya kijamii. Lakini ana kwa ana unaeza kuelewa mtu vizuri kushinda kupitia haya mitandao ya kijamii naam.